Naam mara nyingi wikendi, ndiyo ninafanya usafi wangu wa nyumba. Nyumba yangu ninaiyosha vizuri wikendi. Ninatoanisha vitambaa vya viti. Ninatoanisha vyombo vyote. Naviosha upia. Ninafua, nguo. Ninapiga deki. Ninafanya usafi wote kwa ujumla. Nikisikiliza miziki.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa, nilizaliwa mahali panaitwa kadyado, na saizi nipo Nairobi, siishi mahali nilipozaliwa, nilienda Nairobi kutafuta kazi, na kutafuta kipato, mahali nilipozaliwa panaitwa kadyado, nipahali pazuri sana, na paheshimu yani, Nairobi naishi kwakukodisha manyumba, dio.

Napendelea tishati sana. Maana tishati kwangu. Inanikalia vizuri. Shati maramingi inatumika kwa watu wanaofanya kazi maofisini. Ndiyo, napendelea tishati kwangu. Tishati ukaa vizuri na nguo tofauti tofauti. Kama jinsi, sketi, unezavalia tiishati, ndani ya dera. Tishati utumika maramingi sana nyumbani. Ukifanya kazi yako nyumbani tishati ni mzuri kwangu. Napendelia tishati sana. Ndiyo.

Napenda kuenda madukani jioni, ambapo nimemaliza kazi yangu kama sija kuwa kazi mchana wote, nimemaliza kila kitu, dipo jioni natokea kuenda madukani, nikitafuta chakula cha jioni. Ndiyo, napenda nikienda madukani jioni, divyo napata nyanya mzuri mzuri, vitu nguu, na kila kitu inavyotumika pika jioni.

Napenda kutazamia video zangu mitandao ya tiktoku. Maana mitandao wa tiktoku ukona ubunifu mzuri, video mzuri, mvuto pia, alafu unaangalia video ukisoma vile watu wanaichukulia. Napenda sana kufuatilia mitandao wa tiktoku.

Niko na kipawa cha uimbaji. Ninapenda kuimba nina sauti nzuri ya kuimba. Ninapoimba watu wananiambia niko na sauti nzuri. Na nafuraia sana. Niko na kipaji pia cha kuchora uchoraji. Napenda kuchora. Gaoni. Napena kuchora watu. Ninapochora nafurahia. Nafsi yangu inafurahia sana.

Nje ya nyumbani, napenda kukula kwa nyanya yangu. Nyanya yangu hupika vyakula vitamu. Napo toka, nikizikia nja, naenda kwa nyanya yangu. Napata, amepika vyakula vitamu. Na kama hajapika chakula chochote, kwa nyanya yangu hakukosi mandizi, yani matunda, hakukosi matunda kabisa. Napenda kukula kwa nyanya yangu. Ni mkarimu sana.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kama vile kuletewa maua. Napenda maua. Maua yanayonukia. Napenda mauwa sana. Na napenda pia pete. Napenda nikipata mchumba aniletee pete. Napenda pia kupelekwa kwa sherehe.

Swali zuri kunyoa inafaa kwa muonekano safi ila kuvaa ndevu inafaa kwa muonekano wa kipekee. Mimi ningependelea kunyoa kunyoa inafanya mtu Anaonekana Mwenye mkamilifu vizuri msafi.

Naam. Chumba changu cha kulala siyo kikubwa sana na siyo kidogo. Ukuta ni nyeupe inafanya chumba kuwa kizuri na angavu. Vifaa vilivyo ndani ya chumba changu ni kama kitanda, kabati na meza ndogo la kusomea. Alafu hali ya chumba changu ni kisafi, mpangilio mzuri. Kitanda siyo kikubwa sana na siyo kidogo pia. Unaweza kuona miti. Wanyama ukiwa dirishani lakini kwa umbali kiasi. Napenda sana chumba changu. Kitu kinacho, nachopenda zaidi katika chumba changu ni sofa. Niko na sofa zuri sana katika chumba changu kinanisaidia ninapumzika. Masaa yenye sitaki kusoma ama masaa yenye nimetulia sisomi.

Ndiyo. Nisha ifikiria kwa mara nyingi kuanzisha biyashara yangu. Lakini nisha ijaribu kuuuza kwa biyashara ya dada yangu. Nikaona vile biyashara inavyo uweza kupelekana na mtu. Biyashara siora hisi. Nilikuwa ninamaliza wiki moja. Nimeuza nguo moja pekeyake. Iyo ilinipatia ufahamu ya jinsi biyashara ilivyo. Ikanipatia kujua zaidi, kuendeleza biyashara jinsi mtu unafaa kujituma zaidi.

Mara nyingi asubuhi ninapenda kula matunda. Na matunda ninayo kula asubuhi ni parachichi na maembe. Napenda maembe sana. Kwanza msimu wa maembe ninaupenda sana. Halafu uji. Uji ni mzuri kwa sababu ya afya. Alafu chai na chapati. Mara nyingi wakenya wanapenda chai na chapati. Ndio, asubuhi.

Ndiyo, njia za kupumzika, mara nyingi mimi usikiliza mziki. Napenda kusikiliza mziki, inanifanya ninafikiria mambo mazuri. Mara nyingi ni miziki ya kibongo ya wa Tanzania, inanifanya ninafikiria mambo mazuri mengi. Na ni napo, nilipo buni huu wakati wakupumzika, wakusikilizanga nyimbo, ni baadhi ya kukua nikipumzika, sikuwi usawa kabisa. Ndiyo nikajua, ninaposikiliza nyimbo, ninakuwa nakupumzika kuzuri. Alafu ingine ni kutembea, napenda kufurahia hewa safi ya napo tembea. Alafu pia ni kusoma vitabu, kujifunza pia kupumzika, kutumia, kusoma kwa vitabu.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege. Kutoka Nairobi, kuenda Mombasani. Nilifurahia sana kukua kwa ndege. Kwa biashara, likizo, na pia kutembelea ndugu. Nimesafiri mara tatu kwa ndege. Ya kwanza nilikuwa naenda likizo, ya pili biashara, alafu hiyo nyingine kutembelea rafiki. Ndiyo.

Ndoto yangu kubwa ni kusafiri, kuona dunia, napenda sana kusafiri, kufanikiwa kimaisha, kuwa na maisha bora, kwangu na kwa wazazi wangu, kuimarisha maisha ya wazazi wangu, na pia mahali limetoka, kusaidia wengine kuleta mabadiliko kwa jamii.

Kinywaji nachopenda kunywa asubuhi ni chai mara nyingi na kunywa chai. Chai lio tingenezwa na maji maziwa na pia tangawizi na majani ya chai ya kawaida. Ila saa nne hapo nina penda kunywa uji. Uji pia ni mzuri sana na tumbo asubuhi.

Kabla ya kulala mi nasoma kitabu kupumzisha akili na sikiliza muziki ili kutulia. Na pia napenda kueka mambo ya kesho. Ndiyo kesho inapofika, ninakuwa nimejuwa, jambo ntaanza nalo na pia yenye ntamaliza nalo. Na pia kusoma biblia na kuomba.

Navyo jilinda kutoka vitisho vya mtandao ni kutumia passwadi kali. Na kuibadili mara kwa mara. Alafu si sirikishi taarifa za kibinafsi. Hasa kwenye mitandao ya umma. Alafu programu isiyo na ulinzi siisikilizi kabisa.

Naam, kipaumbele kazini ni uwazi, kuwasilisha waziwazi na kwa wakati, kusikiliza, kueleza wengine vizuri na pia kuwasikiliza, alafu uhakika, kutoa taarifa sahihi na kwa wakati, pasipo kuwa na kiburi.

Mara nyingi mtu anaenda hospitali kuangaliwa afya yake. Na pia mtu anaenda hospitali kutibiwa magonjwa mbali mbali. Na mimi mara mingi naenda hospitali kama ninaumwa inategemea mara naumwa wapi, inategemea nina hospitali ni wapi, na inategemea pia ugonjwa unao niuma. Sija baini mara zenye naenda hospitali kwa sababu hospitali naenda kama naumwa kam siumi siendi hospitali.

Napenda wanyama aina mbali mbali. Ikiwemo mbwa. Paka na simba. Maana ya mimi kupenda mbwa ni mbwa ni rafiki wa karibu sana. Paka naye ni mpenzi. Simba nampenda kwa sababu ni shujaa wa porini.

Napenda kushiriki filamu ya Vita, Action. Napenda mpiganaji anaitwa The Rock. Nampenda sana. Mara ya kwanza kumuona, nilikuwa nilikuwa mtoto. Na nikapenda filamu yake inaitwa Red Notice. Napenda venye yeye hujikakamua kwa filamu zake zote. Na ndiyo ningependa kuiona tena na tena.

Mboga ninayopenda kukula ni kama mchicha. Napenda mchicha sana. Mchicha inafanya ninakula. Ninakula vyema chakula. Nikipika mchicha na ugali nitakula vizuri sana. Alafu nichanganye na sukuma wiki. Inakuwa nzuri sana.